Harufu ni nayo ipenda zaidi ya mvua inaponyesha juu ya athi kavu. Hunipa utulivu wa moyo na kunifanya ni hisi kama dunia inaanza upya. Ninapo inusa hukumbuka utoto michezo ya inje na bustani zenye kijani kibichi. Harufu hiyo hunifanya ni pumue kwa kina kupunguza msongo wa mawazo na kuongeza matumaini. Pia hunikumbusha umuhimu wa maji kwa maisha ya mimea wa nyama na watu. Wakati wajioni upepo laini, ubeba harufu hiyo na kuijaza nyumba kwa hewa safi. Ndiyo sababu kila mvua ikinyesha na simama kimya na kufurahia dakika chache za amani.

Ndiyo, ninahifadhi kitu cha thamana sana. Ninaifadhi picha za familia na barua chache za watu muhimu maishani mwangu. Vitu hivi hunikumbusha nyakati za furaha, changamoto, nilizopita na upendo niliopokea. Kila inapoviona nahisi faraja na motisha na kuendelea mbele. Kwangu, thamana yake ni pesa, bali ni kukumbuka na hisia zilizomo ndani yake.

Ninafuata zaidi timu ya mpira wa miguu wa Manchester United na ipenda kwa historia yake mashabiki wa wake wengi na namna inavyo pambana hata wakati wa changamoto. Pia hunifua hufuatilia timu za ndani mara kwa mara ilikuunga mkono vipaji vya nyumbani.

Ndiyo, napenda hesabu. Napenda kwa sababu hunisaidia kufikiria kwa kina, kutatua matatizo na kupanga mambo kwa usahihi. Pia hunifanya nijifunze kuwa mvumilivu na makini hasa ninapo kutana na maswali magumu. Hesabu hunipa furaha ninapo pata jibu sahihi baada ya juhudi.